Ndiyo, ningependa sana kurudi ujana wangu, ingawaje mimi bado ni kijana, lakini ukiangalia kama miaka tatu ya hapo hawali ambayo umepita kune ule ujana wa mdogo yani. Kwa hivo, unapata pengine kuna mambo ambayo mtu ningiatamania kufanya ule wakati ambayo ninajua sasa ila siku yaweza kuyafanya wakati huo kwa sababu ya kukosa ufahamu. Lakini sasa hivi ni pate nafasi hiyo mimi ngependa kurudi ujana wangu nirekebishe mambo machache.

Mimi sijawahi pata nafasi ya kujifunza kupiga gitaa lakini nimejaribu mara kadhaa kucheza piano. Piano ndio nimeweza kuwa nayo nini pale kanisani kwa muda. Ila kwa sababu gitaa yetu ina ya pale kanisani inatumia stima unapata Lazima ikue imeshikanishwa na vyombo zingine ili iweze kuchezeka ila piano ukiieka tu kwa stima unaweza ukaicheza ikiwa peke yake ndiyo maana sijawahi pata hiyo nafasi ya kujifunza kupiga gitaa.

Ndio, mimi hutumia teknolojia ya sauti na ile ambayo mi hupenda kutumia ni ile ya vichwa vya sauti manake inakupatia uhuru wa kuitumia mahali kokote bila bila kupigia wengine kelele. Unapata ile pale uki uki ukiconnect na simu yako ama na televisheni yako ama na chombo kingine ama na kitapata kalishi pale. Haitoi sauti nje lakini inakupatia uwezo uwezo kusikiza unachotaka kusikiza mahali kokote bila kukua msumbufu.

Mimi hutumia majimoto kila mara ninapoenda kuoga. Mimi sipendi kabisa kuogea maji baridi. Kwa sababu majimoto hufanya mishipa yangu isikie imetulia. Tena inanipa ile kurelaxi yani. Inasikia tu hata ningozi yangu mawazo pia imetulia pale ninapo tumia majimoto. Majimoto pia husaidia kungarisha zaidi ukilinganisha na majibaridi. Majimoto pia inakusaidia kwanza msimu wa baridi Unapata ukitumia maji baridi pale Unaeza kushiko na homa ya mapafu Iwe inaanza kuletea tumashida ya kimwili ila majimoto unaeza tumia wakati wote Kua na jua na kua na baridi pia.

Ndio, mi napenda kunywa sana maziwa hasa wakati wa usiku. Ni jioni manake sipendelei kabisa kukula chakula baada ya saa mbili usiku. Hivyo basi mimi huona maziwa yakiwa sawa kwa sababu sio mazito katika kwa tumbo yangu wakati ambapo inaendelea kusia kwa nini wakati nimesha ayanyo. Manake nikikula chakula baada ya saa mbili, kisha naenda kulala, nasikia tu. Chakula kinavyo siyawa kinakua kizito kwa mwili wangu. Lakini wakati ambako ninaenywa maziwa kwanza maziwa moto, inafanya pia mwili wangu uchangamke kidogo na pia inanisaidia kuzuia mahoma.

Mimi siishi mahali ambapo nilipozaliwa, Niliondoka humo kitambo kidogo baada ya kumaliza shule, baada ya kumaliza kidato cha nne, nikahamia mjini, nikaoleka huku hivyo basi, sijawai rudi tena, mimi huenda tu pale kutembea hasa misimu ya siku kuu, na wakati ambapo shule zimefungwa, mimi huenda pale tu kutembea, bila kwa sasa naishi mjini.

Mimi napenda hesabu, hata wakati ambapo nilikuwa pale shuleni nilikuwa sana napenda hesabu. Hata waleo ninapenda kufanya hesabu. Nikikaa hivi nafanya hesabu za kazi yangu. Kuchukua sitoki pale. Kufanya hesabu za kifedha kuhakikisha. Ninatumia jinsi ambavyo inatakikana. Ina, mambo ya kufanya hesabu sana sana inanisaidia kutotumia pesa ya kazi, inanisaidia kuweza tu kutumia ile faida yaani, hivyo basi kuzuia kazi yangu kuanguka.

Mimi mchezo na upenda katika olimpiki ni mchezo wakadanda. Mimi yani na furaia vire wanavyo umega ule mpira na kukimbiza wanjani. Na kila mtu yuko pale, wachesaji wote, wakona hamu sana na kufikia tu ule mpira. Mimi yani napenda tu kukimbiria ilo jambo ambalo ni target ya mtu adiunaweza ukayafikiana. Yani pia napenda kuangalia jinsi wale watu wakuja kushudia jinsi unavyo cheza Napenda jinsi ambavyo watia wale wachezaji morali Yani inafanya kila kitu hiwe live hiwe na hihamisha rafu inaburudisha zaidi Inapenda tu kutazama hiyo kuangalia wale wachezaji wakiwa pale ndani kunini kuangalia wale mafans wakikuja kuchampu, kuchachishia wele wengine na kuatia moyo. Mimi na mpenda sana messi. Messi ni mcheza ambaye amejulikana dunia mzima. Ni na mpenda kwa jinsi ananyo cheza mpira kwa kiufasa kabisa. Micheza ya olimpiki, mi naipenda sana manake. Inaburudisha tu yani badaya kupoteza umuda kwa mambo ya mbae hayafai hasa vijana Inana wakati wa michezo hiri inachangia vijana kukua na wakati mzuri kuzingatia ile michezo ya olimpiki badaya kuanda kujingisha katika mambo ya pombe, sigara, kubuta bangi na mambo ya ambae aya stahili.

Mimi ninaeza sema ni mama yangu wa kunizaa. Manake nikiangalia mambo mengi ambayo ninazingatia leo unapata yametokana na kulelewa kwangu. Wakati nilikuwa mdogo pale unapata mama yangu alishughulika katika kuhakikisha. Ninajua kufuatilia mambo ya heshima na adabu. Pale nilipoenda pale shule ningeweza kuzingatia walimu Hivyo basi mambo muhimu ambayo yote najua katika maisha yangu ilitokana tu na mama.

Mimi huwa sipigi picha mara nyingi, labda nikikuja kupatana na jambo ambalo ni geni, ama ninaona lile jambo linafurahisha kwenye macho, ndipo mimi hupiga picha, ama wakati ambapo nimeenda kwenye mazingira mapya, najipata pale nachukua tu zile picha ili kuweka kumbukumbu, ama wakati ambapo mambo muhimu yanaendelea katika maisha yangu, tuseme, labda kuna sherehe mahali, unapata unachukua zile picha, kwa sababu kupiga picha ni njia moja ya kuweka kumbukumbu.

Ntiyo mimi napenda mvua ila sipendi ile mvua, kuna ile mvua ambayo hunyesha mara ingine na inakua imezidia sana, inaharibu mimea, inaharibu barabara, zingi mvua ingine inanyesha kwa wingi sana inasababisha maporomoko ya adhi na mambo ingine ambayo inairetwa na madhara ya mvua nyingi. Kwaio mimi napenda mvua manake inasaidia pale kukuwe na chakula kwa wingi aswa pare mashambani. Unapata hakuna upunguvu ya chakula wakati mvua inanyesha jinsi ambavyo inafaa. Kwaivo mimi inapenda mvua sababu inazuia pia vumbi kukua na vumbi kwa wingi sana ambae inasababisha mahoma. Na mvua pia huzuia kiangazi kwa hivyo mmi napenda mvua lakini sio mvua iriozitisha kimo kinachohitajika.

Mimi sana sana sipendi kutengeneza urafiki na wafanyikazi. Mimi uonelea wafanyikazi wacha ikue tunaongelea tu mambo ya kikazi. Ini ni kumanake wakati ambapo unawusisha wafanyikazi kwa mambo zaidi ya pale kazini. Unapata inachangia mambo mingi ambayo inafanya. Msiweze kuendeleza kazi hile kwa jinsi inavyofaa manake. Ukianza kutengeneza urafiki pale kazini na wafanyikazi. Sanana inachangia hata kwa sana haraka hivyo basi kufanya yale mandhari ya pale kazini yasiwe na ule utulivu ama ufanishi ambao unafa wakati watu wako pale kazini.

Ndiyo mimi napenda sana kusoma maoni mtandaoni manake unapata pale na kuongezea lini hile kufuatiria wengine jinsi wanavyo nini wanavyo fikiria kuhusu jambo fulani linasaidia pia kukuongezea maarifa juu ya yale ambao likuwa nayo maingini unapata rado ukume kosa hiyo tu semu ya hiyo maarifa ndio uweze kufanikiwa katika semu fulani. Hivyo basi, wakati mbapu unaenda pale mtandaoni unafuatiria maoni ya wengine, ya nakusaidia kuchambua hile maoni yako na katikati ya maoni yako, kwa hivyo wakati ya mbapu utaenda kufanya uamuzi, utaweza kufanya uamuzi unawafaa kiraisi.

Mimi kitu ya kwanza mimi huhakikisha kwamba wakati ambapo mteja anafika kazini na kisha kwamba nimemsikiza kwanza kwa njia inayofaa. Ili kuhakikisha huduma ambayo anahitaji kupokezwa wakati ameingia mahali pale ni huduma ameipokea kwa usahihi ama ameyapata huduma ambayo alistahili kupatiwa ili kuondokea makosa ambayo, ambayo hujirudia wakati wakati wa kupatia mteja huduma. Pia basi mimi huhakikisha kwamba maelezo yangu kwa yule mteja kuhusu kutumia bidhaa fulani ameweza kuyaelewa na pia kuyafuatilia ili matokeo yawe sahihi.

Mimi sana sana hunywa maji kama mara tatu ama nne kwa siku, sana sana kulingana na hali ya anga. Manake unapata wakati ambapo kuna jua, unasikia ukiwa ukiwa unahitaji maji zaidi kuliko wakati ambapo, wakati wa musimu wa baridi. Kwa hivyo mimi nikiamka asubuhi kwanza huchukua glasi moja ya maji ya kusaidia mawazo yangu kutulia. Halafu mchana kidogo ninakunywa glasi ingine halafu wakati wowote ambao ninahisi kiu pia naongezea maji pale kwa ivo mara nyingi unapata sina sina kiwango haswa cha maji ambacho ninatumia kwa siku.

Wakati wa jua kari mimi hupenda sana kwenda kuogelea. Unapata wakati ambapo jua imewaka inafanya yale maji yanatuliza mwiri wako. Yaani hata wakati unaogerea pale kwa vidimbwi vya kuogerea unapata inakusaidia kurilaksi pia na kutuliza ile joto ilio mwirini ama maafa ya jua katika ngozi yako. Mimi hupenda sana kuogerea wakati ambapo kuna jua kari.

Wakati ya ambapo nimepata maoni kutoka kwa wengine, mimi kitu ya kwanza ambacho ufanya ni kuyalinganisha na yale maoni yangu. Kisha ninaangalia kwa undani, ninaangalia uzuri wake na ubaya wake. Baada ya kuchunga hivo, ninachukue hale maoni ambayo ninaona ni ya muhimu na yakaweza ya kanisaidia kwa wakati ule, na ya mnayale ambayo haya nisaidi mi na yatupiria mbali.

Mimi natamaa nizana kufanikua katika maisha, hasa kifedha niweze nikamsaidia mama yangu pale, mama yangu ameishi katika mandhari ya kukondisha, ivo, ndoto yangu tu ni kumjengia mama yangu siku moja, nakisha na minuwe na familia yangu tumefanikua kimaisha, ndoto yangu pia ni kujiendereza kima somo, nikaweza kuongezea ujuzi nilio nayo kwa sasa.

Wakati wa msongo wa kazi ama wakati ambapo kazi ni nyingi mno mle kazini, mimi huakikisha kwamba nimegawa kazi zangu kwa vikundi, jinsi ambavyo nitaweza kuikamilisha kwa muda na jinsi inavyofaa. So unapata kuna kazi zile ndogo ndogo ninaeza ni kazi tangulia, kisha nikaenda kwa zile zile sio ndogo sana, kisha ninaamalizia na zile ambazo zinahitaji muda mwingi. Hivyo basi nahakikisha nimeifanya kazi yangu kwa wakati unavofaa na kwa ufasaha zaidi.

Mimi napenda sana wakati ambapo tuko na familia yangu pale napenda sana wakati ya ambapo tunakulania pamoja ama tunaenda pale nje kujionea tuseme wanyamapori ama kuangalia mambo mengine mageni kuenda kujiburudisha mahali pamoja na familia yangu Napenda sana kujaribu mambo mapya wakati ambapo tuko na pamoja na familia yangu Pia napenda sana kufanya maombi ya kwa pamoja wakati ambapo tumekusanyika kama familia.

Mimi kuna siku nilienda nikaijaribu pizza na mimi kabisa sikupenda ile pizza. Nimehisi kusikia kwamba watu wanajaribu pizza za peperoni, wengine wa za margareti. Basi siku moja nikaenda pale nikachukua ile pizza na sikuipenda kabisa ile harufu yake. Ile ladha yake kwa mdomo yangu haikuniendea sawa kulingana na matarajio yangu.

Ndiyo mimi napenda chakula kitamu, napenda chakula kilicho na ladha tamu, kilicho pikwa vizuri, chakula ambacho kinapendeza kwenye macho, ladha yake inapendeza yaani. Mtu yoyote wakawaida napenda chakula ambacho kina ladha nzuri ya makina ile ule utamu, maanake kina faipatia mtu hamu zaidi ya kuendelea kula.

Mimi napenda sana simu yangu, hivyo basi siku kikieza kuwa labda siku moja kukua hakuna simu, mimi inaeza nitatiza kidogo manake, nimezoea kua na simu yangu kwa karibu sana pale, hivyo basi unapata iki kieza kana ikue siku moja apata kuwa na simu basi mimi ninaeza kuwa na wakati mgumu sana kabla nizoee.

Mimi ninapenda sana, ninapenda hii michezo ya komedi, manake, inachekesha, inaburudisha, inaisaidia akili angu kuwa tulivu. Wakati wa kwanza, mimi niriona hile komedi ya chachiri, ilikiwa inakuja pare kwenye televisheni. Mimi niliipenda sana manake wale watu ukiangali wanatumia tu vitu vya kawaida kuleta uchekesho kuleta iile komedi Yani inaburudisha tu hata jinsi hao watu wanavyofikiria za mambo kwa undani na kwa umbali na ngetamania sana kuyona mara ingi.

Ndio mimi nimewahi kushiriki mashindano ya mbio miaka kadhaa iliyopita. Wakati ambapo tulikuwa pale shuleni, na kulikuwa na zile mbio za mashindano ya mbio za kukimbia mita mia moja. Ingawaje sikushinda lakini hilo jambo lilinifurahisha sana kujaribu kushindania jambo jipya ambapo ambalo sikuwa nimejaribu hapo awali.

Ndio, mimi huchukulia saa kama moja ya mavazi ya mbaya huvalia wakati inaenda pale kazini unapata. Mavazi mengine anapendeza wakati unayavaa pamoja na saa aswa mavazi ya kiofisi unapata ya naendana sawa na hile saa ukuanza ukiweza kuchagua rangi ya mbaya ya mshipi wa saa inayo endana na mavazi yako. Hivyo mimi walia saa wakati ambapo imevalia mavazi ya kiofisi.

Sana sana mimi wakati ambapo nimeshaa kunywa maji kikombe moja asubuhi, ama gilasi moja ya maji pale, mimi hunywa chai pia. Nimezoa sana sana kunywa chai ya asubuhi kufikawa ule mtindo kwa sababu ya uzoefu wa majani. Siye nguvu ikakua ni kama nilazima nipata ile chai kila asubuhi. Kwa hivyo mimi hupata kikombe cha chai pale, na mara nyingi ni nachukua kitu kama mandazi, ama mkate, ama chochote ambacho kinaezaliwa pamoja na chai.

Mimi zawadi ambayo huisi ni nzuri kabisa ambayo nimewai kuipokea ni wakati ambapo nilimpata mtoto wangu. Ivi kwamba sasa hivi ana miaka misita lakini mimi huisi ni kama kwamba hakuna zawadi nyingine nimewaipokea kuliko hiyo mungu alinjalia kupata. Nikapata mtoto wakike msichana hivi sasa ana miaka sita. Kwa hivyo mimi humuangalia hivi naona hakuna zawadi inayompita yeye.

Mimi hutoa sadaka pale kanisani wakati wa michango mimi pia nachangia pale iwe ni kanisani, iwe ni michango ya matibabu ama pale katika jamii wakati kuna miradi ambayo inaendelea inaitaji mchango wangu, mimi huenda kujinini kutujitorea kifedha na pia kimwiri kusaidia pale ambapo ninaweza.

Ndio, mimi huvalia vipuli, napenda kuvaa vipuli, hasa vinavyo endana na mavazi yangu, kwa sababu vipuli ni moja wapo ya mapambo, na ninaona ikiwa inapendeza sana wakati ambapo mtu amevalia vile vipuli, vinavyo vinavyopendeza, kwa sababu mimi napenda mapambo sana napenda vile zile, vile vyombo vya urembo, kwa hivyo, ninapenda na ninavalia vipuli.

Eee, ikifikia ni kusoma gazeti au habari mtaandaoni unapata, pale ni kama gazeti zinaenda zikipitwa na wakati, alafu sikuizi, ata ku kufikia gazeti kueza kusoma, imekua, imekua ni changamoto manake, habari zote unazipata kwa kirahisi siku hizi mtaandaoni, zinakuwa ni rahisi na, na, siyo, siyo bei kali, inapendelea mfu mfuko wako kufu kufuaria habari mtaandaoni. Mtandaoni kuliko kutoka kuwenda kutafta gazeti ulinunua ukalisome. Kwa hivyo habari za mtandaoni vire vire pia zinaenea kwa haraka kuliko kwa gazeti manake unapata gazeti inaandikwa moja kira siku. Kwa hivyo uenda habari za hivi sasa ukazingoje hadi kwa gazeti kesho lakini unaoana kupitia katika mtandao unazipata tuu pale pale kwa kirahisi.

Mimi hupendelea mahali patulivu, mahali ya ambapo hapana ugomvi, ama mahali ya ambapo security inatosha. Mimi nachukia vurugu kabisa, nachukia mahali pachafu. Hivo pale mimi mara nyingi hupendelea kukaa mahali ambapo pametulia hapana ule ugomvi, mahali ya ambapo watu wanaskizana na kuelewana kirahisi.

Somo la science ambazo ambalo mimi nalipendelea sana ni biolojia. Nikuwa naona pale biolojia kukuelewa tu hata jinsi ambayo mwili yangu unavyoendelea. Unaweza ukaelewa nini inaendelea katika mwili wako hata wakati una maumivu. Vile vile pia kuerewa ni kwa nini mwili wako una jinsi unavyoweza kufanya jambo hili ama lile. Hivo linakusaidia hata kusuruisha wakati ambapo unasikia una maumivu, unaweza kujishugulikia kiraisi pasipo na kwenda kumuona daktari. Pia sile somo la biolojia, ninaona, linanisaidia sana kuerewa mandhari yangu, mimea jinsi inavyoendelea, kwa hivyo inajua kua rahisi pia pale kunisaidia kutunza mazingira.

Wakati ambapo mimi tunafanya ushirika na timu pale, iwe ni timu ya kwa kila timu kila mtu ana ile nafasi ambayo amepatiwa kushughulikia. Hivo mimi nafikisha kwamba mahali ambapo timu yangu ama wenzangu katika timu ile mahali ambapo wameniaminia nimeifanya kwa utaratibu kwa utaratibu na ufasa zaidi kuhakikisha kwamba pale sijakua sababu halali ya kufanya timu hile kurudi nyuma ama kuanguka ama kutowafikia na malengo yake. Hivo basi ile kuwajibika na kubeba wajibu wako kama mwanatimu wa ile inachangia sana sana kusaidia kufanya timu hile ikaeza kufanikiwa kwa urahisi. Ikiwa kila mmoja anasimama katika pengo lake.

Kifaa changu ni huwa na kichaji tu mara moja kwa siku manake kina betri mzuri ambayo inahifadhia moto vizuri Kwa hivyo wakati ambapo ninakichaji pale muda wa usiku Unapata kinaweza kikani-serve pale siku mzima pasipo na kuitaji kuchajiwa mara ya pili Kwa hivyo hata wakati ambapo ninaenda kununua vifaa vyangu Ninahakikisha kwamba betri ambayo zinatumia ni betri ambayo inaweza ikadumisha moto kwa muda murefu kwa sababu hata ile kuendelea kuchaji mfululizo inafanya kile kifaa kinapunguza wakati muda wake wakudumu.

Habari zangu mimi nyingi mimi uzipata pale kwenye madam wa Facebook nini katika groups za zasocial media za za Facebook ama mara nyingi pia ninaenda pale kwenye Google nina tafuta kile ambacho nikona nikona haja nacho. Kama ni habari zina matukio yanayoendelea mimi huenda kwenye Facebook, lakini kama ni maarifa nataka kutafuta ama utafiti ninafanya naenda pale kwenye Chrome.

Sana sana napenda kuandika kwa mkono manake, sina uzoevu ya kuzitumia kompyuta. Kwevu wakati wate nikijaribu kuandika, ni wakati ambapo ninajaribu ama inabidi nitumia kompyuta najipata kuandika kwangu kwenye kompyuta ni wa pole pole sana ikilinganishwa na kutumia mikono yangu. Mkono ninaandika kwa haraka na kutaratibu ya komputa kitambo nianze kufanya hiyo typing, ninachukua muda sana kumalizia.

Mimi timu ni nayo ipenda ni Arsenal. Napenda wale wachezaji jinsi wanavyo sakata kadanda. Napenda jinsi ya amabavyo wanashirikiana katika kutafuta ushindi. Ingawaje mara nyingine hawapati ule ushindi. Mi napenda iyo determination yao. Ni nakumbuka kitambo sikukuwa napenda mpira. Lakini wakati ambapo nilianza kufuatilia ndipo niljipata tu nimependelea hiyo timu ya Arsenali sababu ya wachezaji wake na pia yule Coach wao pale sana sana mimi ninapenda golikipa wao jinsi yani ukiangalia na yura defender wao pale anavyo ngangania kuwakisha kumba magoli hayaingi katika goli lao Ninaipenda sana ina poshinda ni naisi ni kana kwamba mimi mwenyewe yani ule ushindi ni wangu wakati ambapo ninaona wamepata ule ushindi wakati wote wanatoka pale wakiwa na wamepata magoli mimi ninasikia moyo wangu unafuraha sana.

Nilipo kuwa naanza nini biashara yangu, nilianza na vitu kidogo sana, lakini kufikia sasa miaka mbili sasa, nimepanua duka langu, nimeongezea vitu pale, nimeongezea wafanyikazi. Kwa hivyo nimepiga hatua kadhaa kuenda mbele ikilinganishwa na vile ambavyo nilianza ule wakati, nimepata wateja ambao naweza sema ni permanent ambao hunitafuta hata kwa simu wakati ambapo wanapata siko pale kazini.

Sininapenda kuvaa kofia wakati ambapo jua ni kali maanake a ni kofia huweza kuni ku kuni zuia, ama kunikinga dhidi ya ile miale, ya kukuja ya jua. Kwa sababu, nikivaa kofia inaleta kif kivuli kwa kwa utosi kwa kwa kwau kwa uso wangu. Hivo basi, hata ile miale ikikuja ainipati ainipati kwa macho yangu ama kongozi yangu ya uso.

Mimi sana sana napenda ukuta wa chumba changu ukiwa rangi nyeupe, ingawaje rangi ninayoipenda sana ni samawati iliyo kolea Lakini napendelea sana ukuta wangu ukiwa na rangi nyeupe manake Ninaonanga kwamba ukuta wanye rangi nyeupe, ukidumisha ule usafi, hata mwangaza ukiingia kwa nyumba, unaona kila kitu kina mpangilio yani ile rangi nyeupe inaendana na rangi zote. Hata wakati unapotaka kupamba chumba chako unapata. Rangi nyeupe haibagui rangi ingine yoyote.

Video mingi mimi huenda pale kwenye mtanda wa tiktok, naenda nazitazama pale wakati inataka burudani, lakini wakati inataka video zinazohusika na habari zinazoendelea, mimi huenda pale kwenye mtandao wa facebook, ninaenda nafuatilia pale marake facebook mara nyingi ina habari ambazo zilizo halali, Lakini TikTok unapata pale watu wako tu pale kukweneza habari za burudani pekee yake.

Ni mekuja kugundua, ni mekuja kujifunza kuhishi viema na kila mtu maanake, uenda hujui kesho, kesho unazapata yule mdogo ndia na kuja kusaidia we mkubwa, mekuja kukundue kwa mbaheri kuhishi na kuamani na kila mtu, nakupa kila mtu we shima, hawe mdogo, hawe mkubwa, hawe tajiri, hawe maskini manake, hakuna mtu asia na maana kwa maisha yako, kila yule anaya kuja kwa maisha yako, Ananafasi ya kucheza katika maisha yako Kwa hivyo mimi nimejifunza sana kuishi vye ma na watu.

Mimi mara nyingi hua natumia wifi wakati niko nyumbani lakini nikitoka maanake wifi haikuangi portable unapata ninahitaji zile data hasa wakati na ambapo ninahitaji kutumia mtandao nasipo nyumbani. Lakini wakati nipo hapa nyumbani sababu data ziko na ile tunaita limited lakini wifi unapata unaitumia kwa muda mrefu ni inaikuwa gharama yake iko chini maanake data itabidi zikiisha unanunua ila wifi unalipia mara moja kila mwezi. Kwa hivyo mimi mara nyingi nikiwa nje ni data natumia lakini nikiwa ndani ni wifi.

Mimi si napenda sana kuenda kujinunulia mavazi. Ile hali na uhuru wa kukua na kuchagua kile ambacho kinakuvutia ama unapenda. Kinanipendeza sana. Hasa wakati ambapo ninajichagulia mapambo yangu ya urembo, madresi pale. Hilo jambo hunipendeza sana sababu hunipatia uhuru na haki ya kuchagua kile ambacho.

Mimi nina biashara tayari ambayo inaendalea ingawaje ni na kazi ambayo ninafanya. Nina biashara pale tayari, lakini bado nafikiria kuipanua, kufungua vipengele vingine, mahali pengine. Ili biashara yangu ikaweze kuendelea kupanuka na kuleta kipato chajuu zaidi kuliko sasa hivi. Na pia ninawazo la ku miaka ingine kidogo inakuja niache pia kufanya kazi ya kuajiriwa ni rudi ni kamanage biashara zangu.

Mimi napenda sana wanyama ambao wametulia, unona ambao hawana hawahitaji hawana mahitaji mingi kuwafuga. Kama vile tunaye paka pale, tunaye mbwa, na pia mimi napendea sana kufuga kuku. Hivyo basi manake gharama ya mbwa ama paka ama kuku kama hizo pale ni chakula tu na dawa peke yake. Lakini utapata kwa wanyama wengine bado unahitaji leseni kutoka kwa kwa serikali ili ukaweze kuwafuga. Kwa hivyo mimi napendelea tu kufuga wanyama kama hao.

Mimi ningependelea sana kutembelea mbuga la wanyama la Masai mara. Nimesikia mengi kuhusu hilo mbuga, nimesikia kuhusu simba walio huko, wale ndovu walio pale. Kwa hivyo mara nyingi mimi huwa nawazia nikipata nafasi ya kuenda Masai mara. Ningeenda tu kuwaona wale wanyama na kuthibitisha kama zile hadithi ambazo hupeanwa za kina swara kama ni za kweli.

Wakati nipo nyumbani na nasikia nikiwa na furaha, mara nyingi najipatanga nikiimba, ama nikiiskiza muziki, ama nikuimba tu kwa sauti yangu. Manake, mimi sana sana hujipata, kuna furaha, ninayo pata hata hasa hata kwa kwa nyimbo Manake nyimbo ambazo mimi huimba hulingana na vile ambavyo mimi ninajihisi kama ninasikia nina furaha naimba nyimbo ambazo zenye zina furaha Wakati naskia niko chini sina nimepungukiwa naimba nyimbo za za kunitia nguvu.

Nguvu zangu pale kazini ni kwamba mimi sana sana niko sawa katika kufanya mahesabu Kwa hivyo unapata mara nyingi bosi wangu anapendelea ikuwe ni mimi nafanya hesabu sababu mara nyingi mimi nikifanya hesabu hazipati hitilafu pale Pia mimi nina hiyo nguvu ya kuwasiliana vyema na yule mteja na natoka mahali pale akiwa ameridhika Kwa hivyo mimi mara nyingi hupata pale katika hesabu sana sana za pesa ama pale nikihudumia wateja.

Mara nyingi hulingana na ni mkutano wa aina gani ambao ninao ninaojiandaa kuenda. Kama ni mkutano wa kiofisi, pale nahakikisha mavazi yangu yako sawa. Speech ambayo ninaenda kupeana mahali pale nimeitayarisha vyema. Nimeanda kwa mawazo yangu ikiwa nimetengewa nafasi ya kuongea. Nahakikisha kuwa nina nina ile ratiba ya nini ya ule mkutano kabla haujaanza ili niweze kue kuendelea nini kwa jinsi inavyofaa wakati wa mkutano.

Mi napenda sana sana kuvaa nguo ambazo haziniachi kifua changu ama mapaja yangu nje. Ile nguo inakuwa ni nguo ya heshima ambayo ninaeza simama nayo mbele ya watu ama mbele ya mahali panapo heshimika. Kwa hivo kila wakati mimi huhakikisha kwamba mavazi ambayo nimeyavalia. Hasa wakati ninaenda nje ni mavazi ya ambayo yana mpendeza mungu. Na ni mavazi ya ambayo pia yanaheshima kwa wa watu na wa rika yote pamoja.

Wakati ambapo nini umeme unakatika kama niko nyumbani mimi huwasha kando ama nawasha tochi ya simu yangu ili niweze kuona muanga kwa muda huo mfupi ambao umeme unapokatika. Na pia ninazima vifaa vyote vya kielektroniki ambavyo vinatumia stima ili wakati ambapo zitarudi nazirudi na moto ambao haujatosha ama ambao nini mwingi kupita kiasi visiweze kuwacha maafa ya vile vifaa vya elektroniki kuchomeka.

Mimi sipendi kutembea msituni maanake tangia utotoni nimesikia zile hadithi za mambo ambayo yaliwakuta watu ambao wameijaribu kutembea msituni. Kwa hivyo kuna ule uwoga ambao wakukua nao tayari ina kama ile tunita kwa kingereza trauma. Ile sijui fulani alitembea msituni, akapatana na jitu, jitu likambeba. Kwa hivyo, hizo hadithi sana sana zinachangia mimi kuwa na ule uwoga tayari hata katika utu uzima wangu najipata pale ninaogopa na sipendelei kabisa kutembea msituni.

Mimi napenda kufanya kazi pamoja na wengine sababu wakati watu wanapo shirikiana wanaweza kuongezeana maarifa vile vile kazi inafanyika kirahisi na tena kwa ufasaa. Lakini wakati mtu anafanya pekee yake mara nyingi unapata saa ingine uchovu inakupata saa ingine unashindwa kumakamilisha ile kazi ukiwa pekee yako manake hauna msaada.

Ningependa sana kutembelea mji wa Singapore, mimi husikia mambo mingi kuhusu mji huo, jinsi wa ambavyo wameendelea kiteknolojia, kimaendeleo Sasa mimi hutamania sana kufika pale Singapore nione kama ni kweli vile ambavyo watu husema kuhusu mji huo kama ni kweli.

Mimi sana sana hua nawai kwa sababu ya kwa sababu ya ile ya kuangalia muda. Maramingi ninapenda sana kukua mahali panapofaa wakati unaofaa kwa sababu ya mambo ambayo. Nama ile mpangilio wa siku yangu hiyo nyingine. Hili mambo mengine kabla siku ijafika mwisho yaweze kuafikiana.

Wakati ambapo ni natatazama movie hili mi napenda kukula popcorn lakini kwa nyakati zingine popcorn sio mojawapo ya zile vitu wa ambazo mimi huchagulia kwa haraka ama kujipata nikipendelea sana kuvila lakini wakati ni kupale napenda india kueka tu mingi alafu ni naanza kukula wakati ni natatazama cinema zangu.

Mimi nimewahi enda pale kwa hoteli fulani pale karibu na Thika inaitwa blue post mahali pia ambapo pia pale ndani kuna kuna semu ambayo wameweka wanyama wa kufuga wanyama pori. Wakati ambapo nilienda pale nilipendelea mandhari ya pale kuna waterfalls hapo tu nini kwa upande moja upande mwingine yaani unapendeza sana sana.

Mimi napenda sana kusoma kuliko kuandika. Kusoma sana sana hunipa ile kumbu kumbu ya haraka lakini nayo ile kuandika pia pengine husaidia ile kumbu kumbu ikaweze kukuwa na maisha. Kwa sababu wakati maandishi yamefanywa pale hayawezi yakapotelea lakini saa ingine unapata ulisoma lakini sehemu ya mambo ambayo ulisoma saa ingine unaweza ukayasahau. Lakini ukiwa umenakili mahali kwa maandishi, unapata wakati ambapo umesahau, unaweza ukarejelea pale.